Mimini ningependa kufuga simba kwa sababu simba ni wenye ujasiri na nguvu nyingi. Jinzi anavyo onekqna, wonekano wake ni wakutisha, kwa hivyo hata tisha madui zangu. Kwa kuchekesha, achekeshi, lakini anatisha wanyama pori wa kufuga kwa sababu ya ulinzi na jinzi watu wanavyoogopa.

Mimi ningependa kushiriki katika filamu ya komedi kwa sababu mimi napenda kuchekesha chekesha ama ku vitu vinavyochekesha Anime filamu yenye nimeitazama ni ya money heist. Na mwenye alinipea hamu ya kutazama hiyo filamu ni rafiki yangu. Ningependa sana kuiona tena na tena hiyo filamu. Kwa sababu iko na ujumbe ambao naupenda ama unanielimisha.